Ningependa sana kutembelea Misri ya kale, hasa ma Pyiramidi ya Giza, pamoja na sanamu la Sphinx kwa sababu ni miongoni, mwa maajabu makubwa ya dunia na yanayonyesha kiwango cha juu, cha maarifa ya uhandisi, hesabu na sanaa kilichokuwepo maelfu ya miaka iliyopita. Inanivutia sana kufikiria jinsi mawe makubwa yalivyoweza kusafirishwa na kupangwa kwa usahihi mkubwa bila teknolojia ya kisasa. Pia, ningependa kujifunza zaidi kuhusu maisha ya mafarao, imani zao, kuhusu maisha baada ya kifo na maandishi ya hieroglifi.

Mimi halisi sichori lakini napenda kupaka rangi kwa sababu kuna nifurahisha hasa kuchanganya rangi tofauti ili kupata hisia furani kwa mfano rangi za joto kuonyesha furaha au nishati na rangi za balidi kuonyesha utulivu wakati mungine nafanya hivi kwa kujifurahisha na wakati mwingine nafanya hivi ili kuonyesha mawazo au hisia zilizo moyoni.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni Ngugi wa Thiong'o. Nampenda kwa sababu maandishi yake yanakisi kwa undani maisha, historia na changamoto za jamii ya kiafrika hasa katika muktadha wa Kenya kabla na baada ya ukoloni. Anatumia fasihi kama chombo cha kuelimisha, kuhoji jamii na kuhamasisha watu wafikiri kwa kina kuhusu utambulisho wa lugha na uhuru wa kweli.

Ninapo kutana na uthaifu wangu kazini, kwanza kabisa naupokea kwa uaminifu bila kujitetea. Ninaamini hakuna mfanyikazi mkamilifu. Na kutambua uthaifu ni hatua ya kwanza ya kuboresha utendaji. Kwa mfano yu wapo ninagundua kuwa nina uthaifu katika usimamizi wa muda au matumizi ya teknolojia furani najitathmini na kujiuliza ni wapi haswa ninapokosea. Hatua inayofuata ni kutafuta suluhisho la vitendo.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira yanayohitaji, kushirikiana na watu wa tabaka na mitazamo tofauti. Hasa pale ambapo kulikuwa na shinikizo la muda wa rasilimali chache kwa mfano kufanya kazi kwenye mradi wa kijamii au ofisini ambapo mlikuwa mnatumikia wananchi moja kwa moja kulinifundisha umuhimu wa uvumilivu mawasiliano mazuri na nidhamu ya kazi. Katika mazingira ya Kenya, mara nyingi unakutana na changamoto kama ucheleweshaji wa huduma, malalamiko ya wateja, au hata tofauti za kikabila na kijamii.

Ninapowakaribisha wafanyikazi wapya huanza kwa kuwapa mapokezi ya kirafiki na yenye heshima ili wajisikie wanadhaminiwa na kukubalika maramoja naamini hisia ya kwanza kazini ni muhimu sana hasa katika mazingira ya kazi nchini Kenya ambako mahusia no mema hujenga ushirikiano mzuri huwa nawakaribisha kwa salamu kuwatambulisha kwa wafanyikazi wengine na kueleza kwa ufupi kuhusu utamaduni wa kazi uliopo.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuwa mwangalifu sana. Ninapotumia teknolojia na mtandao ya kijamii. Kwanza, kuhakikisha natumia neno siri kali ambalo linamchanganyiko wa herufi, nambari na alama. Almarufu kama "password" na huepuka kutumia neno siri moja kwenye akaunti nyingi. Pia nabadilisha neno siri mara kwa mara ili kuongeza usalama. La pili, huwa siamini kila ujumbe au kiungo Ninachotumiwa hasa kutoka kwa watu nisiowafahamu.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kujenga mazingira ya kuheshimiana na kuaminiana katika kati ya wanatimu. Kwanza kuhakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni yake bila kuwagopa kubezwa au kupuuzwa katika mazingira ya kazi. Watu hutoka katika asili na tamaduni tofauti. Hivyo kusikiliza kwa makini na kuheshimu tofauti hizo ni jambo muhimu sana. Pili huwahimiza wanatimu kufanya kazi kwa pamoja badala ya kila mtu pekee yake kwa kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja.

Ndio, napenda maua, hasa kwa sababu yanauzuri wa asiri na hutoa hisia ya uturivu na furaha. Maua hunikumbusha umuhimu wa mazingira safi na kuhifadhi maumbile, jambo ambaro ni muhimu sana hapa inchini Kenya kwetu, ambako tunajivunia mandhari yetu ya asiri. Kwanzia mashambani, hadi bustani za mijini. Kuona maua yakichanua hunipa hisia ya matumaini ya kunifanya nitambue, thamani ya uvumirivu kwa sababu maua huchukua muda kukuwa na kuchanua.

Wakati wa mapumziko ya mchana ni najitahidi kupumzika na kujiponya kisaikolojia na kufikiza ili kueza kuendelea na kazi kwa ufanisi. Kwanza mara nyingi hufanya kitu cha kupumzisha mwili. Kama kutembea kidogo na kukaa nje kupumzika. Hasaa ni ikiwa nimekaa kwenye dawati kwa muda mrefu. Hio husaidia kuondo uchovu wa mwili na kuona mazingira kwa mtazamo mpya.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu. Kwanza kabisa, simu unisaidia kuwasiliana na familia marafiki na wafanyikazi wenzangu kupitia simu za kawaida, ujumbe mfupi na programu kama Whatsapp. Katika mazingira yetu ya humu inchini Kenya, mawasiliano ya haraka ni muhimu sana hasa kwa kupanga shughuli za kazi, masuala ya kifamilia au hata mambo ya kijamii.

Ndiyo napenda kuwekerea hasa kwa sababu ni shughuli inayo saidia afya ya mwiri na akiri kwa pamoja. Kuogerea hunisaidia kufanya mazoezi ya mwiri mzima bila kuchosha sana viyungo. Jambo ambaro ni muhimu kwa kudumisha afya njema. Pia hunipa nafasi ya kupumzika akiri na kuondoa msongo wa mawazo baada ya shuguri nyingi za kazi.

Njia nizo tumia kupumzika ni nyingi na zinategemea muda, mahali na hali yangu ya mwili na akili. Kwanza, napenda kutembea au kukaa nje kidogo. Hii usaidia kupumzisha akili baada ya shuguli nyingi na kunipa nafasi ya kuiona mandhari, kufurahia hewa safi na kupunguza masongo na wa mawazo. Katika nchini Kenya, mara nyingi watu hupumzika kwenye bustani, bingiri za mta, au maeneo ya maji kama mito na maziwa, jambo linaloongeza hisia ya utulivu. Zaidi ya hayo, mara nyingine mimi hupumzika kwa kufanya mazoezi mepesi kama vile yoga ambayo usaidia kuondoa uchovu wa mwili na kuongeza nguvu za kiakili. Hii ni muhimu kwani mwili na akili huwa na uhusiano wa karibu Unapopumzika mwili akili pia inapumzika.

Msimu ninaopenda zaidi ni kipupwe au kwa jina lingine kiangazi, hasa kwa sababu hutoa fursa ya kufurahia jua, mandhari ya wazi na shughuli za nje. Katika nchini mwetu Kenya, kiangazi huanza kawaida mwanzoni mwa disemba hadi februari ambapo hali ya hewa ni joto lakini sio kali sana kama mwanzoni mwa machi. Hii ni wakati mzuri wa kufanya shughuli za kigeni kama kutembea, kuogelea au kutumia bustani za umma bila ya mvua kuingilia.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mtandaoni. Hasa pale yanapokuwa ya kujenga na yenye hoja. Kusoma maoni hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada fulani. Iwe ni maswala ya kijamii, kisiasa au hata bidhaa na huduma. Maoni ya watu mtandaoni mara nyingi huonyesha hali halisi ya jamii, changamoto zinazo wakabili wananchi na matarajio yao.

Ndio, nimewahi kulima na uzoefu huo umenifundisha mambo mengi ya muhimu kuhusu uvumilivu, nidhamu na heshima kwa waasilii. Nilipolima mara ya kwanza, niligundua kuwa kulima sii kazi rahisi kama inavyoweza kuonekana. Kuna hitaji muda, umakini na matunzo ya mara kwa mara, ili mimea ikue vizuri. Hii ni changamoto hasaa kwa sehemu za nchini Kenya ambako hali ya hewa inaeza kubadirika mara kwa mara ikiwemo ukame au mvua nyingi.

Wazo zuri ninaro kwa siku ya reo ni kuchukua muda kidogo kila baada ya kazi, kujiwekea marengo madogo, kwa mfano kuandika orodha ya mambo muhimu ya kufanya reo na kuyapanga kwa kipaumbere. Hiri rinasaidia kuondoa kuchanganyikiwa, kuongeza umakini na kuhakikisha kila jambo linatimizwa kwa wakati wake. Wazo hiri rinahimiza nidhamu na umakini. Kwa kuwa rinafanya mtu ajitahidi kutimiza kila kitu kwa mpangirio wake.

Ndiyo, napenda muziki wajadi. Haaa kwa sababu unaonyesha utambulisho wa kitamaduni na historia ya jamii. Muziki wajadi huku nchini Kenya, ni waaina mbalimbali kulingana na jamii. Kwa mfano, jamii ya kikuyu, inangoma na nyimbo za siri zinazohusiana na sherehe na mavuni. Wakati jamii ya luo, ina nyimbo za taarab na ngoma za mapambo. Kusikiliza muziki, hufanya nihisi kama ninaunganishwa na siri na vizazi vya zamani. Huku pia nikijifunza kuhusu madili, mila na desturi za jamii tofauti.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa mpangilio wa hatua kwa hatua, ili kuhakikisha yanaweza kutimizwa kwa ufanisi na kwa wakati unaofaa. Kwanza, huanza kwa kutathmini matarajio makuu ya shirika na majukumu yangu binafsi. Hii husaidia kuhakikisha malengo yangu yanalingana na malengo ya timu au taasisi. Jambo ambalo ni muhimu sana. Huku kwetu nchini. Ambapo miradi ya kikazi mara nyingi inategemea mshikamano wa timu.